Napenda kujifunza historia ili kujua matukio tofauti tofauti ambayo yalitendeka kule enzi za kitambo ambayo yanatufunza mengi na pia ya natuburudicha.